Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki, hasa guitar. Ninapenda jinsi sauti yake inavyo badilika kulingana na hisia zangu. Wakati mwngine, ninapukuwa na huzuni, napiga nyimbo za pole pole, lakini nikifurahi, napiga nyimbo za haraka na zenye nguvu pia.

Ndiyo, huwa napiga kura kwa sababu ni haki yangu kama raia. Kupiga kura ni njia kushiriki katika maamuzi ya taifa na kuchagua viongozi wanao elewa changamoto za jamii. Hata kama kuna changamoto kama mfumo wa uchaguzi, bado naamini kuwa sauti yangu ina umuhimu na inaweza kuleta mabadiliko.

Ningependa kumfuga paka, ni nyama mpole mwenye macho makubwa na manyoya laini, tabia yake ya kujipangusa na kulala karibu na watu unifanya nihisi utulivu. Wakati mwingine hujaribu kunasa, vitu vinavyosogea, jambo linalo nichekesha sana. Napenda paka kwa sababu huleta amani na urafiki nyumbani.

Napenda kukutana na marafiki zangu ili kuzungumza, kucheka na kushiriki mawazo. Mara nyingine tunapenda kuenda kwenye mikahawa, kucheza michezo ya kubahatisha au kutazama filamu pamoja. Kuka nao hunipa furaha na hunisaidia kusahau changamoto za kila siku. Urafiki ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Uzoefu wangu kama kiongozi wa miradi ya kidigitali, umenifundisha umuhimu wa masiliano, wazi, kupanga kazi kwa ufanisi na kushirikiana na watu tofauti. Nilijifunza jinsi ya kutatua changamoto kwa haraka na kutumia teknolojia kuboresha matokeo. Kila jukumu lilinisaidia kukuza ujuzi wangu na kujiamini zaidi.

Huwa najitunza kwa kuhakikisha nalala vya kutosha, kula chakula chenye afya na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia napenda kusikiliza muziki wa kutuliza na kuchukua muda wa kutafakari, kimya kimya. Kujitunza kunanisaidia kuwa na nguvu, utulivu wa akili na mtazamo chanya katika maisha yangu ya kila siku.

Sera ya uwazi na mawasiliano ya wazi ni muhimu sana. Inanisaidia, inasaidia wafanyikazi kuelewa malengo ya kampuni na kujua wanachotarajiwa. Pia, sera ya usalama kazini ni muhimu kwa kuhakikisha mazingira salama. Ninathamini sera zinazawalinda wafanyikazi na kuwapa nafasi ya kujifunza na kukuwa.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu yenye mawasiliano wazi na ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi. Mazingira yenye nafasi ya kujifunza, uhuru wa kutoa maoni na msaada wa kiufundi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Pia napendelea kazi ya mbali kwa sababu inanipa utulivu na nafasi ya kupanga muda wangu bizuri.

Kabla ya mkutano, huwa naandika hoja muhimu na kagua nyaraka zinazohusiana na kuhakikisha vifa vyote vya kidigitali vinafanya kazi. Pia huwa najianda kiakili kwa kutulia na kupanga jinsi ya kuwasilisha mawazo yangu kwa ufasaha. Mandalizi mazuri hunisaidia kuwa na ujasiri na kueleweka vizuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni nilipopata kazi yangu ya kwanza ya mtandaoni. Lili nifungua macho kuhusu fursa ya kidigitali na kunipa uhuru wa kupanga muda wangu. Nilijifunza kujitegemea, kuasiliana na wateja na kujiamini zaidi. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu kazi na maisha pia.

Ndio, huwa nafuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu ya nasaidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa, teknolojia na uchumi duniani. Hili uniwezesha kupanga kazi zangu za mtandaoni kwa ufanisi hasa katika mawasiliano ya kidigitali. Pia, huwa napata marifa mapya kuhusu fursa za kimataifa na jinsi ya kujilinda kidigitali.

Huwa nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, hasa simu na kompyuta, ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri na vinalindwa thidi ya virusi. Kila wiki, mimi hukagua masasisho mapya ya programu na mfumo wa uendeshaji. Kufanya hivi, hunanisaidia kuepuka matatizo ya kiufundi na kuboresha utendaji wa kazi za mtandaoni.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa hasa asubui na jioni. Maziwa ni laini yanaladha nzuri na inanisaidia mwili kupata nguvu. Pia, inasaidia katika ukuwaji wa mifupa na meno. Maranyingi, mimi hunywa maziwa ya moto nikiwa nyumbani kwa ajili ya utulivu na afya bora.

Ninapenda harufu ya mvua inapoanza kunyesha hasa kwenye udongo. Harufu hiyo hunikumbusha utulivu wa asili na huleta hisia ya amani. Pia napenda harufu ya kahawa mpia asubui ambayo huniamsha na pia inanipa nguvu ya kwanza siku yangu kwa ari.

Ninapenda filamu za ucheshi kwa sababu huwa unanifanya nicheke na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda zile za uchunguzi na upelelezi ambazo zinahitaji kufikiri sana. Filamu kama hizo hunivutia kwa sababu huwa na hadithi zenye mvuto na hunifunza mambo mapya.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa kazi za mtandaoni kama kurekodi sauti, kuwasiliana na wateja na kusimamia miradi ya kidigitali. Pia na simu yangu hutumika kwa kutafuta taarifa kuandika maelezo na kufuatilia ratiba yangu. Nikifaa muhimu kinachoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi nikiwa nyumbani.

Filamu ni ninayoipenda zaidi ni Brooklyn 99. Ni ya ucheshi na inawahusika wakipekee, wanaofanya kazi katika kituo cha polisi. Mara ya kwanza, niliiona nikiwa na rafiki yangu na tulicheka sana. Ninapenda mtindo wake wa ucheshi wa haraka na urafiki wa timu. Ningeipenda kuiona tena bila kuchoka.

Hekima niliojifunza ni kwamba kila changamoto huja na somo lake. Maisha yamenifundisha kuwa uvumilivu, kujiamini na kutokata tamaa hata mambo yanapokuwa magumu sana. Kila hatua ni fursa ya kujifunza na kukua na kila mtu ana safari yake ya kipekee.

Nimepunguza matumizi ya plastiki kwa kubeba mfuko wakitambaa ninapokwenda dukani, kutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa tena na kuepuka bidhaa zilizofungwa kwa plastiki nyingi. Pia huwa naelimisha familia yangu kuhusu madhara ya plastiki kwa mazingira. Hatuwa ndogo husaidia sana.

Huwa napendelea baridi kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kuvaa mavazi ya kunifanya nijisikie vizuri. Wakati wa baridi, napenda kunywa maziwa ya moto na kufanya kazi nikiwa kwenye mazingira tulivu. Ingawa joto linafaida yake, baridi hunifanya niwe makini na ni starehe zaidi.

Wakati wa jua kali, ninapenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba iliyo na hewa ya kutosha. Mara nyingi huwa nanywa maji baridi au jiusi ya matunda ili kujituliza. Pia napenda kusikiliza muziki wa polepole au kufanya kazi za mtandaoni nikiwa kwenye mazingira tulivu.

Napenda tabia ya uaminifu kwa wengine, watu wakweli na wawazi huleta amani katika mawasiliano. Pia napenda watu wenye huruma, wanaojali hisia za wengine na wanaosaidia bila kutajiri, kutajiri ya malipo. Tabia hizi hujenga uhusiana wakudumu na wakuaminiana.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma hasa wakati wa sherehe au nikiwa na marafiki. Ngoma hunipa furaha, hunisaidia kupumzika na huleta watu pamoja. Napenda muziki wa kasi, unaonifanya nisahau mawazo na kufurahia wakati huo. Ni njia nzuri ya kujieleza ya kuungana na wengine.

Kumbu kumbu nzuri niliyonayo ni wakati tulikuwa tukicheza nje na ndugu zangu jioni, tukicheka bila hofu, tulitengeneza michezo yetu wenyewe na kila siku ilikuwa ya kipekee. Wakati huo nilijisikia huru, salama na mwenye furaha ya kweli, ni kumbukumbu ninayothamini sana hadi wa leo.

Ndiyo, ni napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu tofauti wa ladha na tamaduni. Kila chakula kipya ni safari ya kugundua mapishi, viungo na mila za watu wengine. Napenda kuonja vyakula vya Asia, Amerika na hata vya kisasa vina vyotengenezwa nyumbani.

Mafanikio ni nayothamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kuwasiliana kwa ufanisi na kusimamia miradi kwa wakati. Nimejifunza kujitegemea, kupanga kazi vizuri na kutoa matokeo ya nayo aminika. Mafanikio haya yamenijengea uaminifu na yamenisaidia kupata fursa zaidi za kazi za mtandaoni.

Ni napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hewa safi na utulivu bila kunifanya nihisi baridi kupita kiasi. Pia, ni rafiki kwa mazingira na hauhitaji umeme mwingi. Ingawa AC ni nzuri, wakati wa joto kali, mimi hupendelea hewa ya kawaida inayotoka nje.

Ninalinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya plastiki, kutumia tena vitu vina vyoweza kutumika na kutupa taka kwenye sehemu sahihi. Pia, huana elimisha wengine kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatua ndogo kama hizi, husaidia sana kupunguza uchafuzi na kulinda sayari yetu.